Ungependa kutembelea mjigani duniani? Kama ningepata na fasi ya kutembelea mji wowote duniani, ningependa sana kutembelea Paris nchini ufaransa. Paris inajulikana kama mji wa mapenzi, na pia ni moja ya miji yenye istoria kubwa, utamaduni wa kipekee, na vivutio vingi vya kuvutia. Kwanza kabisa, nikependa kuona maineo maharufu kama Eiffel Tower, ambayo ni alama kubwa ya Paris na kivutio kinachotambulika dunia nikote. Pia, nikependa kutembelea makumbusho kama vile Lovul Museum, ambako kuna sana na historia ya kipekee, ikiwemo picha maharufu ya Mona Risa. Pili, Paris inamazingila mazuri sana ya mji waki sasa na wakisistoria kwa pamoja. Ningependa kutembelea mitaani kuona majengo ya zamani yenye mfuto na kujifunza zaidi kuhusu maisha ya watu wa huko na utamaduni wao. Pia, ngependa kuonja vyakula vyao marufu kama mikate ya Croissant, Jibin na vyakula vingine vyakifarasa. Kutembelea mji mwingine kuna nipa na fasi ya kujifunza mambo mapia na kupanua uelewa wangu wa dunia. Kwa ujumla, ningependa kutembelea Paris kwa sababu ni mji wenye historia sana mandhali nzuri na uzuefu kwa kipeke ambao mtu hawezi kusahau.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Ninapenda sana mtaa wangu kwa sababu ni sehemu ambayo inanipa utulivu wa maisha na kunifanya nijisikie kama niko nyumbani mda wote. Mtaa wangu una mazingira mazuri yanaofaa kuishi, kufanya kazi na kujenga mahusiano mazuri na watu wengine. Kila siku ninapoamka najihisi mwenye furaha na amani kwa sababu ya hali ya mta ninaoishi. Kwanza kabisa, ninapenda amani na usalama uliopo katika mtaa wangu. Watu wanaishi kwa kuheshimiana na kufuata taratibu za kijamii. Hakuna vurugu nyingi wala migogoro isiyo ya lazima. Hali hii hunifanya nijisikie salama, ninapotembea au ninapokuwa nje ya nyumba yangu, hata wakati wa jioni. Usalama huu pia unawasaidia watoto kucheza kwa uhuru na wazazi kuwa na amani ya moyo. Pili, ninapenda sana ushirikiano na mshikamano wa majirani. Katika mtaa wangu, watu wanafahamiana na kusalimiana kila siku. Majirani hupendana na kusaidiana wakati wa shida au furaha. Kwa mfano, kunapokuwa na msiba, sherehe, harusi, au tukio lolote la kijamii, watu huungana pamoja kusaidia bila kusita. Hii inanifanya nijisikie kuwa sehemu ya familia kubwa badala ya kuishi pekee yangu. Tatu, napenda mazingira ya kijamii na kiutamaduni ya mtaa wangu. Kuna watu wa rika na tamaduni tofauti, jambo linalonipa fursa ya kujifunza mambo mapya kila siku. Kupitia mazungumzo na majirani nimejifunza maadili kama uvumilivu, heshima na kushirikiana. Pia watoto hujifunza tabia njema kwa kuiga watu wazima wanao wazunguka. Ninapenda pia kwamba mtaa wangu una huduma muhimu zilizo karibu. Kuna maduka ya vyakula, masoko, madogo, shule, vituo vya afya na usafiri wa uhakika, lakini pia yapo magenge mbali mbali yanayo uza mboga mboga, matunda na vitu vingine mbali mbali kama viungo. Hii unirahisishia maisha kwa sababu sipotezi muda mwingi kusafiri kutafuta mahitaji ya kila siku. Pia, hali hii hunisaidia kupanga ratiba yangu vizuri na kutumia muda mwingi zaidi kwenye kazi au familia. Aidha, ninapenda mazingira ya asili ya mtaa wangu, kuna hewa safi, miti na sehemu nzuri za kutembea au kupumzika. Mazingira haya hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nguvu mpya baada ya shughuli za kila siku. Wakati mwingine, napenda kutembea asubuhi au jioni ili kufurahia utulivu na manthari ya mtaa. Pia, ninapenda kwamba mtaa wangu una nidhamu na utaratibu. Watu wanaheshimiana, wanaheshimu pia sheria na mila za kijami. Kuna utaratibu wa usafi wa mazingira kushiriki katika shughuli za maendeleo ya mtaa, hii inanipa imani kwamba mtaa unaendelea na watu wake wanajali ustawi wote. Lakini pia kwa ujumla ninapenda mtaa wangu kwa sababu unanipa amani, usalama, mshikamano na mazingira mazuri ya kuishi. Ni sehemu ambayo imenijenga kijamii kimaadini na kisaikolojia. Mtaa wangu sio tu mahali pa kuishi Bali ni sehemu muhimu ya maisha yangu na utambulisho wangu.

Jee, unavaa miwani? Jibu, ni ndiyo. Ninavaa miwani. Nimeanza kuvaa miwani kwa sababu ya changamoto ndogo ya kuona vizuri. Hasa ninapokuwa nasoma maandishi madogo au nikitumia mda mrefu kwenye kompyuta na simu. Miwani hunisaidia kuona kwa uwazi zaidi na kufanya shughuli zangu kwa ufanisi bila kupata maumivu ya macho. Ninapenda kuvaa miwani kwa sababu imenisaidia sana katika masomo na kazi. Pia inanipa kujiamini kwa sababu sasa ninaweza kufanya mambo yangu bila shida ya kuona. Wakati mwingine, watu huona miwani kama sehemu ya mtindo pia. Lakini kwangu mimi ni msaada muhimu kiafya. Kwa ujumla, niwani ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu inanisaidia kuona vizuri na kuendelea na shughuli zangu kwa ufanisi na urahisi.

Kitendo gani cha wema umewahi kufanya? Kitendo kimoja cha wema ambacho nimewahi kufanya na ambacho kinakaa sana moyoni mwangu ni kusaidia mtu aliyekuwa na uhitaji mkubwa bila kutarajia malipo yoyote. Na amini kuwa wema ni jambo muhimu sana katika maisha kwa sababu unasaidia kujenga, upendo, mshikamano na amani katika jamii. Siku moja nilikutana na mtu ambaye alikuwa katika hali ngumu, alikuwa hana msaada wakaribu na alikuwa akihitaji msaada waharaka. Niliona kuwa alikuwa na huzuni na hakuwa na matumaini. Bila kusita, nilijisikia kuwa ni wajibu wangu kama binadamu kumsaidia. Nilianza kwa kumsikiliza kwanza kwa sababu wakati mwingine mtu anahitaji mtu wakumuelewa kabla ya msaada wa vitu. Baada ya hapo, nilimsaidia kwa kumpatia chakula na mahitaji muhimu kama nguo ambayo niliweza kumudu. Pia nilijitahidi kumtia moyo na kumwambia maneno ya faraja ili ajisikie kuwa bado kuna watu wanao mjali na kumuheshimu. Zaidi ya hapo, nilijalibu kwasiliana na watu wengine ili apate msaada zaidi. Niliona furaha na shukrani usoni mwake jambo ambalo lilinifanya nijisikie vizuri sana. Nilijifunza kuwa hata msaada mdogo unaweza kubadilisha maisha ya mtu na kumpa matumaini mapya. Kitendo hicho kilinifundisha kwamba, wema hauitaji utajiri mkubwa. Bali, unahitaji moyo wakujali na utayali wakusaidia wengine. Tangu siku hiyo, nimekuwa nikijitahidi kufanya matendo mema mara kwa mara. Iwe ni kusaidia jirani, kutoa ushauri, au kushiriki kile kidogo nilicho nacho. Kwa ujumla, kitendo cha wema nilicho wai kufanya, kilinifanya nitambue kuwa, maisha ya nakuwa na maana zaidi, tunapowasaidia wengine. Wema hujenga jamii bora na kuleta baraka katika maisha ya kila mtu.

Je, unapenda kusafiri na ramani au GPS? Kwa upande wangu, ninapenda kusafiri nikitumia GPS. Ingawa pia naona ramani za kawaida zina umuhimu wake. Teknolojia ya GPS imenifanya maisha ya kusafiri kuwa rahisi zaidi, hasaa katika maeneo ambayo siyafahamu vizuri. Kwanza kabisa, ninapenda kutumia GPS kwa sababu inanisaidia kupata njia sahihi kwa haraka Wakati mwingine mtu anaweza kusafiri kwenda sehemu mpya na asijue kabisa barabara au mwelekeo GPS huonyesha njia kwa wazi na kuniongoza hatua kwa hatua mpaka nifike ninapokwenda Hii inapunguza muda wa kupotea njiani na inanisaidia kufika mapema na kwa haraka zaidi Pili, GPS ni muhimu kwa sababu inatoa taarifa za muda harisi. Kwa mfano, inaweza kuonyesha kama kuna foleni barabarani, ajali, au njia imefungwa. Hivyo inanisaidia kuchagua njia mbadala ili nisichelewe. Ramani za kawaida hazina uwezo wa kutoa taarifa za aina hiyo kwa wakati. Tatu, GPS inanipa ujasili wa kusafiri pekee yangu najua kuwa hata kama niko sehemu nisiyo ifahamu na weza kutumia simu yangu na kupata mwelekeo. Hii inanifanya nijisikie salama zaidi hasa ninaposafiri usiku au katika safari ndefu. Hata hivyo, ninatambua kuwa ramani za kawaida nazo zinafaida. Ramani zinaweza kusaidia mtu kuelewa eneo kwa ujumla na kuona mjimzima au nchi kwa mtazamo mpana. Pia, ramani zinaweza kuwa muhimu pale ambapo hakuna mtandao au simu imeishiwa chaji. Kwa ujumla, napenda kusafiri na GPS kwa sababu ni ya kisasa. Rahisi kutumia na inatoa mwelekeo au maelekezo ya haraka na sahihi. Lakini pia naona kuwa ni vizuri kuwa na uelewa wa ramani kwa sababu inaweza kuwa msaada katika mazingira ambayo teknolojia haipatikani.

Unatumia mda wako wabure vipi? Ninatumia mda wangu wabure kwa kufanya shuguri mbali mbali ambazo hunisaidia kupumzika, kujifunza mambo mapya na kujiendeleza binafsi. Mda wabure ni muhimu sana kwa sababu unanipa mtu nafasi ya kuondoa uchovu wa kazi au masomo na pia kuongeza furaha katika maisha ya kila siku. Mimi huona mda wabure kama nafasi ya kujijenga na kujipa nguvu mpya ili niweze kuendelea na majukumu yangu kwa ufanisi. Kwanza, ninapenda kutumia mda wangu wabure kwa kupumzika na kujistiri kisaikolojia. Baada ya siku ndefu ya kazi au majukumu, napenda kukaa mahali turivu, kusikliza mziki au kufanya mazoezi ya kupumua ili kupunguza msongo wa mawazo. Kupumzika hunisaidia kurejesha nguvu na kuwa na utulivu wa akili. Pili, ninatumia mda wangu wabule kwa kusoma vitabu au makara mbali mbali. Kusoma unisaidia kuongeza maarifa na kuelewa mambo mapya wakati mwingine na soma vitabu vya taaluma, vitabu vya maendeleo binafsi, au hata hadithi za kuvutia. Kusoma ninjia nzuli ya kutumia mda kwa manufaa na kukuza uwezo wakufikiri. Tatu, ninapenda kutumia mda wangu wabule kwa kuangalia vipindi vya elimu au filamu. Hii hunipa burudani na wakati mwingine unifundisha mambo mapya. Ninacho chagua filamu au vipindi. Napenda vile vina vyo toa ujumbe mzuri au vina vyo husiana na maisha harisi. Pia, ninapenda kutumia mda wangu wabule kwa kufanya mazoezi ya mwiri kama kutembea, kukimbia kidogo, au kufanya mazoezi ya viungo nyumbani. Mazoezi hunisaidia kuwa na afyanjema na kuongeza nguvu za mwiri. Pia, hunisaidia kupunguza mawazo na kuimarisha hali ya moyo. Vile vile, ninapenda kutumia mda wangu wabure kwa kukutana na marafiki au familia, kuwa na watu wakaribu unipa furaha na kunifanya niwe na nguvu zaidi na wathamani zaidi. Tunapo kutana, tunaweza kuzungumza, kucheka, kushirikiana mawazo au kusaidiana katika mambo mbali mbali. Usiano mzuri na watu wengine, nisehemu himu ya maisha. Zaidi ya hayo, ninatumia mda wangu wabule kwa kujifunza teknolojia, hasa blockchaini na napia kujifunza mambo ya salafu pepe au ujuzi mpya. Kwa mfano, naweza kutumia mda kujifunza kutumia program za kompyuta, kutafuta taarifa mtandaoni, au kusoma kuhusu mambo ya nao nivutia. Kujifunza mara kwa mara, unisaidia kujiendeleza na kuwa tayari kwa changamoto mpya Wakati mwingine, ninapenda kutumia mda wangu wabure kwa kushiriki shuguri za kijamii kama kusaidia wengine, kushiriki katika kazi za maendeleo ya jamii Hii hunipafuraha ya kipekee kwa sababu najua kuwa mda wangu unaleta faida kwa watu wengine pia Lakini pia kwa ujumla, ninatumia mda wangu wabule kwa kufanya mambo yenye manufaa kama kupumzika, kusoma, kufanya mazoezi, kukutana na watu wakaribu na kujifunza ujuzi mpya. Mda wabule, hunisaidia kuwa na maisha yenye uwiano, furaha na maendeleo binafsi.

Unashambuliaje mabadiliko kazini? Mabadiliko kazini ni jambo la kawaida sana katika mazingira ya kazi ya siku hizi. Mara nyingi taasisi au kampuni, hubadilika kulingana na mahitaji mapya, teknolojia mpya, sera mpya, au njia bora za kuboresha utendaji. Kwa hiyo, mimi huona mabadiliko kazini kama fursa ya kujifunza na kukua badala ya kuyachukia au kuyachukulia kama changamoto tu. Kwanza, ninapokutana na mabadiliko kazini, huwa naanza kwa kupokea mabadiliko kwa mtazamo chanya, naamini kuwa mabadiliko huja ili kuboresha kazi au kuongeza ufanisi, badala ya kupinga au kuogopa. Ninajitahidi kuelewa sababu ya mabadiliko na namna yanavyoweza kusaidia taasisi na wafanyakazi kwa ujumla kuweza kuleta ufanisi na kuongeza tija katika taasisi au kampuni husika Pili, ninashambulia mabadiliko kwa kujifunza haraka na kujiweka tayari kuendana nayo Kwa mfano kama kuna mfumo mpya wa kazi, teknolojia mpya, au utaratibu mpya wa kufanya kazi, au kufanya mambo, huwa najitahidi kujifunza kwa bidii naweza kuuliza maswali, kushiriki mafunzo, au kujisomea ili niweze kuzoea haraka na kufanya kazi kwa ufanisi. Tatu, ninapenda kuwa na mawasiliano mazuri na wenzangu na viongozi wakati wa mabadiliko. Mabadiliko yanaweza kuleta mkanganyiko kama hayajaeleweka vizuri. Kwa hiyo, huwa nawasiliana na timu yangu ili kuelewa majukumu mapya, matarajio mapya na namna ya kushirikiana vizuri. Mawasiliano husaidia kupunguza hofu na kuongeza mshikamano kazini. Pia, ninashambulia mabadiliko kwa kuwa mwenye kubadilika na mwenye uvumilivu. Najua kuwa kuzoea mabadiliko kunahitaji muda. Wakati mwingine kuna changamoto mwanzoni, lakini huwa navumilia na kuendelea kujitahidi, mpaka niweze kuendana na hali mpya. Uvumilivu hunisaidia kutokata tamaa na kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Zaidi ya hayo, ninapokutana na mabadiliko, ninapenda kuchangia kwa kutoa maoni na ushiriki wa mawazo. Kama ninaona njia bora ya kuboresha utekelezaji wa mabadiliko, huwa nashiriki mawazo au nashiriki kuchangia mawazo mbalimbali, mawazo yangu yanakuwa yanawasilishwa kwa heshima. Hii inaonyesha kuwa ninajali maendeleo ya kazi na ninataka kuona mabadiliko yanafanikiwa. Vile vile, mimi huhitaji kuona mabadiliko kama njia ya kuongeza ujuzi wangu na maendeleo binafsi. Kila mabadiliko huja na maarifa mapya. Kwa mfano, kujifunza mfumo mpya wa kazi, kunaweza kunifanya kuwa mfanya kazi bora zaidi na kuongeza uwezo wangu wa kukabiliana na mazingira tofauti ya kazi. Kwa ujumla, ninashambulia mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya, kujifunza haraka, kushirikiana na wenzangu, kuwa mvumilivu, na kuchangia mawazo yenye kujenga na kuweka kampuni au taasisi katika hali ya maendeleo. Naamini kuwa mfanyakazi bora ni yule anayekubali mabadiliko na ya kutumia kama fursa ya maendeleo na mafanikio kazini.

Kazi gani ya nyumbani unayo ichukia? Kazi za nyumbani ni sehemu ya maisha ya kila siku. Na ni kila mtu huwa na kazi fulani anayo ipenda zaidi na nyingine ambayo hazimpendezi sana. Ingawa najua kazi zote za nyumbani ni muhimu kwa usafi na utaratibu wa maisha. Kuna kazi moja ambayo kwa kweli sipendi sana na mara nyingi huwa naifanya kwa sababu tu ni lazima. Kazi ya nyumbani ninayo ichukia zaidi ni kufua nguo na kupiga pasi. Sababu kubwa ni kwamba kazi hii inaitaji mda mwingi na uvumilivu. Kufua nguo kunanichukua nguvu hasa kama nguo ni nyingi au kama hali ya hewa si nzuri. Wakati mwngine unaweza kufua lakini mvua ikanyesha au nguo zikachelewa kukauka. Jambo ambalo linaweza kukera. Pia kupiga pasi ni kazi ambayo inaitaji umakini mkubwa, unatakiwa kusimama kwa muda mrefu na kuhakikisha kila nguo inapigwa pasi vizuri bila kuungua. Wakati mwingine ni kazi inayochosha, hasa bada ya siku ndefu ya majukumu mengine, pia ni raisi kufanya makosa kama kuchoma nguo au kuwacha mikunjo jambo ambalo linaweza kusababisha hasara. Hata hivyo, ingawa sipendi sana kazi hiyo ninatambua kuwa ni muhimu kwa sababu kuvaa nguo safi na nadhifu kuna saidia mtu kuonekana vizuri na kujisikia mwenye kujiamini. Kwa hiyo, ninajitahidi kuifanya kwa wakati unaofaa au kuigawa katika sehemu ndogo ili isiwe mzigo mkubwa. Kazi nyingine ambayo watu wengi huichukia ni kusafisha choo au kuosha vyombo vingi baada ya sherehe. Lakini kwangu mimi kufua na kupigia pasi ndiyo inayonipa changamoto zaidi. Kwa ujumla, kila kazi ya nyumbani inaumuhimu wake, hata zile tunazo zichukia, kinacho saidia ni kuwa na ratiba nzuri na kujikumbusha kuwa kazi hizi zinachangia mazingira safi na maisha bora nyumbani.

Ulifanya nini asubuhi hii? Asubuhi nilifanya mambo ya kawaida ambayo hunisaidia kuanza siku yangu kwa utulivu na mpangilio mzuri. Kwa kawaida asubuhi ni sehemu muhimu sana ya siku kwa sababu ndiyo huamua namna siku nzima itakavyo kwenda. Nikiwa na mwanzo mzuri asubuhi, huwa najisikia mwenye nguvu, matumaini na utayari wa kutekeleza majukumu yangu. Namba moja, uliamka saa ngapi? Asubuhi hii niliamka mapema. Saa kumi na mbili asubuhi, nimezoea kuamka mapema kwa sababu kunanipa mda wa kutosha wa kujiandaa kabla ya kuanza shughuli za siku. Kuamka mapema hunisaidia kuepuka haraka haraka na msongamano wa mawazo. Pia hunipa nafasi ya kufanya mambo yangu kwa utulivu bila kuchelewa. Namba mbili, ni kitu gani cha kwanza ulichofanya baada ya kuamka? Baada ya kuamka, kitu cha kwanza nilichofanya ni kuosha uso na kupiga mswaki. Hii ni hatua muhimu kwangu kwa sababu hunifanya nijisikie msafi na mwenye nguvu. Baada ya hapo, nilikaa kidogo, kitandani au sebuleni, nikitulia, nikifikiria ratiba yangu ya siku. Nilijipanga kiakili kuhusu kazi au majukumu ambayo nilikuwa nayo. Na nilijitahidi na kujiandaa kuweka vipaumbele ili siku ianze vizuri. Kisha nilifanya maombi mafupi au shukrani jambo ambalo hunipa amani ya moyo na kunifanya nijisikie mwenye matumaini kwa siku mpya. Namba tatu. Ulikula nini kwa chakula cha asubuhi? Baada ya maandalizi ya awali, nilijandaa kupata chakula cha asubuhi. Kwa asubuhi hii nilikula, chai, pamoja na mkate na mayai. Chakula cha asubuhi ni muhimu sana kwa sababu hunipa nguvu ya kuanza siku na kufanya kazi kwa ufanisi. Napokula vizuri ya asubuhi najisikia mwenye nguvu na ninaweza kuzingatia majukumu yangu bila kuchoka mapema. Wakati mwingine pia napenda kula matunda kama ndizi au chungwa ili kuongeza afya na vitamin mwilini. Namba nne, uliendaje kazini au kuanza siku yako? Baada ya kula chakula cha asubuhi, nilianza kujiandaa kwenda kazini. Nilichukua muda kuoga, kuvaa nguo nadhifu, na kuhakikisha nimebeba vitu muhimu kama simu, vitabu au vifaa vya kazi. Kisha niliondoka nyumbani na kutumia usafiri wa kawaida kwenda kazini ambao ni daladala. Njiani nilikuwa na muda wa kuangalia mazingira kusikiliza habari au kufikiria kuhusu mambo nitakayofanya kazini. Safari ya asubuhi hunisaidia kujiweka tayari kisaikolojia kabla sijaanza kazi rasmi. Kama mtu yuko nyumbani anaweza kuanza siku kwa kufanya usafi kupanga shughuli au kuanza majukumu ya familia. Lakini kwangu kwenda kazini ni sehemu ya muanzo wa siku yangu. Namba tano, ulihisije asubuhi hii? Asubuhi hii nilijihisi vizuri sana. Nilikuwa na utulivu na nguvu. Nilijisikia mwenye matumaini kwa sababu siku ilianza kwa mpangilio mzuri na bila msongo. Pia nilifurahi kwa sababu nilikuwa na nafasi ya kuanza siku kwa amani, chakula kizuri na maandalizi mazuri. Wakati mwingine, asubuhi inaweza kuwa na changamoto kama uchovo au mawazo mengi, lakini leo nilijisikia mchangamfu na tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Hisia nzuri, asubuhi hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kumaliza siku nikiwa na mafanikio. Kwa ujumla, asubuhi yangu ilianza vizuri, niliamka mapema, nilifanya usafi, nilikula chakula cha asubuhi, nikaenda kazini kwa utaratibu, na nilijihisi mwenye furaha na nguvu. Mwanzo mzuri kwa siku, hunisaidia kuwa na siku yenye mafanikio.

Juwisi gani ya matunda unayoipenda? Juisi ya matunda ninayoipenda sana ni juisi ya embe. Napenda juisi hii kwa sababu inaladha tamu ya asili, harufu nzuri, na pia ina faida nyingi kiafya. Kwa kweli, embe ni moja ya matunda yanayopatikana kwa urahisi katika maeneo mengi na juisi yake huwa ya kuvutia sana. Kwanza ninapenda juisi ya embe kwa sababu ya ladha yake tamu na yenye kuvutia. Juisi ya embe huwa na utamu wa asili ambao hauhitaji kuongeza sukari nyingi. Wakati ninapokunywa juisi hii, najisikia kufurahia sana kwa sababu inaburudisha na kunipa hisia nzuri. Pili, juisi ya embe inanipa nguvu na afya. Embe lina vitamini nyingi, hasa vitamin C na A ambazo husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kulinda afya ya macho. Kwa hiyo kunywa juisi ya embe sio tu kwa ajili ya ladha, bali pia ni njia ya kujali afya yangu Tatu, ninapenda juisi ya embe kwa sababu ni juisi inayofaa kunywa wakati wa hali ya hewa ya joto. Katika maeneo yenye jua kali, jinsi au juisi ya embe baridi hunisaidia kupunguza kiu na kujisikia mchangamfu ni kinywaji kinachoweza kuburudisha sana hasa mchana au baada ya kazi Pia, ninapenda kwamba juisi ya embe inaweza kutengenezwa nyumbani kwa urahisi. Unahitaji tu embe lilioiva vizuri, maji kidogo, na wakati mwingine barafu. Kutengeneza juisi nyumbani, hunifanya nijisikie salama zaidi kwa sababu, najua ni safi na haina kemikali nyingi. Ingawa napenda sana juisi ya embe, pia napenda juisi nyingine kama ya chungwa nanasi au tikitimaji, lakini embe ndio ya kwanza kwa sababu ya ladha yake na virutubisho vyake. Kwa ujumla, juisi ya embe ndiyo ninayoipenda zaidi kwa sababu ni tamu, ina afya, inaburudisha, na inanipa furaha kila ninapokunywa. Ni kinywaji kizuri ambacho kinaongeza nguvu na kuleta raha katika maisha ya kila siku.

Unapenda kusoma vitabu vya aina gani? Ninapenda kusoma vitabu vya aina mbali mbali kwa sababu kusoma ni njia muhimu sana ya kuongeza maarifa, kupanua mawazo na kujifunza mambo mapya. Vitabu hunisaidia kuelewa dunia vizuri zaidi na pia hunipaburudani na utulivu wa akili. Ingawa kuna aina nyingi za vitabu, mimi nina aina fulani ambazo na zifurahia zaidi. Kwanza, ninapenda kusoma vitabu vya elimu na maendeleo binafsi. Vitabu vya aina hii hunisaidia kujifunza jinsi ya kuboresha maisha yangu, kuwa na nidhamu, kujiamini, na kufikia malengo. Vitabu vya maendeleo binafsi vina ujumbe mzuri unaonipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kuendelea kujijenga kila siku. Ninapo visoma najisikia mwenye nguvu na matumaini. Pili, ninapenda kusoma vitabu vya historia na utamaduni. Vitabu hivi, hunisaidia kujua mambo yaliyotokea zamani na namna jamii mbali mbali zilivyo endelea. Historia, hunifundisha masomo muhimu kuhusu maisha, uongozi na mabadiliko ya dunia. Pia, hunisaidia kuelewa utamaduni wa watu tofauti na kuongeza uelewa wangu wa dunia. Tatu, ninapenda kusoma vitabu vya hadithi na riwaya. Riwaya hunipa burudani na kunifanya ni ingie kwenye ulimwengu mwingine wa mawazo. Hadithi zinaweza kuwa, za mapenzi, adventure, au maisha ya kawaida. Lakini mara nyingi huwa na mafunzo muhimu, riwaya hunisaidia pia kuboresha lugha na uwezo wa kufikiri kwa kina. Pia ninapenda kusoma vitabu vya dini na maadili. Vitabu vya aina hii, hunipa muongozo wa kiroho na kunisaidia kuimarisha tabia njema. Vinaongeza amani ya moyo na kunifanya njisikie karibu na mungu. Maadili yanayopatikana katika vitabu hivi, hunisaidia kuishi vizuri na watu wengine katika jamii. Zaidi ya hayo, ninapenda kusoma vitabu vya sayansi na teknolojia. Dunia ya sasa inamaendeleo makubwa ya kitekinolojia. Hivyo kusoma vitabu vya sayansi hunisaidia kuelewa mambo mapya yanayotokea. Vitabu vya teknolojia vinaweza kunifundisha kuhusu kompyuta, ubunifu, blockchain na sarafupepe na namna dunia inavyobadilika. Kusoma vitabu kwa ujumla hunipa faida nyingi. Hunisaidia kuongeza maarifa, kupunguza msongo wa mawazo na kutumia muda wangu wa bure kwa njia yenye manufaa Piah unifanya kuwa mtu mwenye uwezo wa kufikiri kwa kina na kufanya maamuzi bora Kwa ujumla, napenda kusoma vitabu vya maendeleo binafsi, historia, riwaya, dini na science aidha hizi vitabu au hivi vitabu hunipa elimu burudani na muongozo wa maisha kusoma ni sehemu muhimu ya maisha yangu na hunisaidia kukua kila siku.

Unafanya nini mara nyingi wikendi? Mara nyingi wikendi ninapenda kutumia muda wangu kwa kufanya shughuli mbalimbali, zinazosaidia kupumzika, kujiburudisha na kujiandaa kwa wiki mpya. Wikendi ni muda muhimu sana kwa sababu huwa ni nafasi ya kupunguza uchovu wa kazi au masomo na pia kupata muda wa kufanya mambo ambayo siwezi kuyafanya sana wakati wa siku za kawaida. Kwanza mara nyingi wikendi ninapenda kupumzika. Baada ya wiki ndefu ya majukumu, napenda kupata muda wa kulala kidogo zaidi asubuhi au kukaa nyumbani kwa utulivu. Kupumzika kunanisaidia kurejesha nguvu na kuondoa msongo wa mawazo uliokusanyika wakati wa wiki. Pili, ninatumia wikendi kufanya kazi za nyumbani kwa mfano. Ninaweza kusafisha nyumba, kupanga chumba, kufua nguo au kufanya usafi wa mazingira nyumbani. Kazi hizi ni muhimu kwa sababu zinasaidia nyumba kuwa safi na yenye utaratibu. Pia hunifanya nijisikie vizuri kuishi kwenye mazingira safi. Tatu, ninapenda kutumia wikendi kwa kukutana na marafiki au familia. Mara nyingi tunapata muda wa kuzungumza, kushirikiana mawazo au kutembeleana. Wikendi ni wakati mzuri wa kujenga mahusiano kwa sababu watu wengi huwa hawana shughuli nyingi kama siku za kazi. Kukutana na watu wa karibu hunipa furaha na kufanya maisha yawe na ladha zaidi. Pia wikendi ninapenda kufanya shughuli za burudani kama kuangalia filamu, kusikiliza muziki au kutazama michezo kama mpira wa miguu. Burudani hizi hunisaidia kupunguza mawazo na kuongeza furaha. Wakati mwingine pia napenda kuenda sehemu za mapumziko kama bustani au maeneo ya starehe ili kubadilisha mazingira. Zaidi ya hayo, ninatumia wikendi kwa kujifunza na kujiendeleza binafsi. Naweza kusoma vitabu, kutafuta maarifa mitandaoni, au kujifunza ujuzi mpya, unaoweza kunisaidia katika kazi au maisha ya baadae. Wikendi hunipa nafasi ya kufanya maendeleo binafsi bila presha kubwa ya ratiba ya kazi. Vile vile, mara nyingi ninapenda kutumia wikendi kushiriki katika shughuli za kidini au kijamii. Kwa mfano naweza kuenda ibadani, kushiriki mikutano ya kijamii au kusaidia katika shughuli za maendeleo ya jamii. Hii hunipa amani ya moyo na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii. Kwa ujumla, wikendi ninapenda kupumzika, kufanya kazi za nyumbani, kukutana na marafiki na familia, kujiburudisha na kujiendeleza. Wikendi hunisaidia kupata nguvu mpya na kuanza wiki inayofuata nikiwa na ari na motisha kubwa.

Niambie kuhusu nchi ungependa kuitembelea. Ningependa sana kuzungumzia kuhusu nchi ambayo ningetamani kuitembelea siku moja. Kwa sababu, kusafiri ni moja ya mambo yanayo weza kumsaidia mtu kupanuo uwelewa waki wa dunia, kujifunza tamaduni tofauti, na kupata uzoefu mpya wa maisha. Namba moja, unaweza kushiriki ni nchi gani ungependa kuitembelea? Nchi ambayo ningependa sana kuitembelea ni Japan. Japan ni moja ya nchi zinazovutia sana duniani kwa sababu inamaendeleo makubwa ya teknolojia utamaduni wakipekee na history and ndefu. Nimekuwa nikivutiwa na Japan kwa muda mrefu na ningependa sana kupata nafasi ya kwenda kuona nchi hiyo kwa macho yangu mwenyewe. Nambambili, labda ungeweza kueleza ni kwanini unaitamani nchi hiyo? Nina itamani Japan kwa sababu inamchanganyiko wa vitu vingi vya kuvutia. Kwanza Japan ni nchi ya kisasa sana enye teknolojia ya juu, lakini pia imehifadhi sana mila na utamaduni wake wajadi. Hii inanifanya nitamani kuona jinsi watu wao wanavyoweza kuishi maisha ya kisasa huku wakiheshimu sana historia na tamaduni zao. Pia, ninapenda jinsi Japan inavyojulikana kwa nidhamu, usafi na mpangilio mzuri wa maisha. Ningeweza kujifunza mengi kuhusu namna ya kuishi kwa utaratibu na kufanya kazi kwa bidii. Namba tatu. Jee, unakumbuka kitu fulani kuhusu nchi hiyo ulichokisikia? Ndio, nimewai kusikia mambo mengi kuhusu Japan. Nimesikia kuwa ni nchi yenye usalama mkubwa na watu wake ni wenye heshima sana. Pia nimesikia kuhusu miji mkubwa kama Tokyo, ambayo ina majengo marefu, taa nyingi za kisasa na maisha yenye kasi. Vile vile ni mesikia kuwa Japan inavyakula vya kipeke kama sushi, ramen na vyakula vingine vina vyo pendwa duniani kote. Pia kuna maeneo marufu kama mlima wa Fuji ambao ni alama kubwa ya nchi hiyo. Namba nne, ungependa kueleza nini ungependa kuona huko? Kama ningefika Japan, ningependa kuona vitu vingi. Kwanza ningependa kutembelea mji wa Tokyo ili kuona maendeleo ya kisasa na maisha ya mjini. Pia ningependa kuona maeneo ya kistoria kama Kyoto ambayo ina mahekaru ya zamani na utamaduni wajadi waki Japan. Ningependa pia kuona mandhari ya asili kama mlima fuji, bustani nzuri na sehemza kupumzika. Pia ningependa kushuhudia sherehe za kitamaduni na kuona mavazi ya jadi kama kimono. Zaidi ya hayo, ningependa kujifunza kuhusu maisha ya watu wa Japan, jinsi wanavyo fanya kazi, wanavyo shirikiana na jinsi wanavyothamini utamaduni wao. Namba tano, unahisi nini unapofikiri kuhusu safari hiyo ni napo fikiri kuhusu safari ya kwenda Japan na jisikia mwenye furaha na msisimko mkubwa. Nafikiria itakuwa safari ya kipekee ambayo itanipa uzoevu mpya, maarifa mapya na kumbu kumbu nzuri sana. Pia najisikia kama safari hiyo itanipa nafasi ya kujifunza na kujiona dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Kwa ujumla, Japani ni nchi ambayo ningependa sana kuitembelea kwa sababu ya utamaduni wake, maendeleo yake, historia yake na vitu vingi vya kuvutia. Safari hiyo ingekua ndoto kubwa kutimia na ningefurahi sana kupata nafasi ya kwenda huko siku moja.